Ninapojiandaa kwa mkutano huanza kwa kuelewa lengo la mkutano ili nijue mada zitakazojadiliwa. Huandaa mapema hoja zangu, maswali na mapendekezo nitakayotoa. Pia huhakikisha nina nyaraka, kalamu au vifaa vyote muhimu vinavyohitajika. Zaidi ya hayo kujitayarisha kwa kusoma taarifa na kumbukumbu za mikutano iliyopita ili nijue yaliyojadiliwa awali. Huvaa mavazi yanayofaa ili kuonekana nadhifu na mwenye heshima. Mwisho, hujipanga kufika mapema ili nipate nafasi ya kukaa vizuri na kuanza mkutano nikiwa tayari na mwenye utulivu.

Kwa maoni yangu, sera ya nidhamu na maadili ya kazi ndiyo sera muhimu zaidi katika kampuni. Sera hii husaidia kuweka utaratibu mzuri wa kazi, kuhakikisha wafanyikazi wanaheshimiana, wanawajibika na wanafanya kazi kwa uaminifu. Inapowekwa wazi, kila mfanyikazi hufahamu majukumu yake, haki zake na mipaka ya tabia inayokubalika kazini. Pia, sera ya nidhamu husaidia kupunguza migogoro na matatizo kazini kwa sababu kila mtu hufuata kanuni zilizowekwa. Inachangia kuimarisha mshikamano, kuongeza ufanisi wa kazi na kujenga taswira nzuri ya kampuni, mbele ya wateja na jamii. Kwa jumla, sera hii huifanya kampuni, ifanye kazi kwa utulivu, haki na maendeleo, endelevu.

Ninapenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza, kwa sababu kunanipa burudani na kunifurahisha ninapoona vipaji na mbinu za wachezaji mashuhuri. Huwa napenda kufuatilia mashindano makubwa kama kandanda, riadha na mpira wa kikapu kwa sababu unifanya nijifunze mbinu mpya na kupata musisimuko. Hata hivyo, pia huupenda kushiriki kucheza mchezo pale ninapopata nafasi, hasa mchezo ya kirafiki na marafiki. Kucheza unisaidia kujenga afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mshikamano. Kwa ujumla, michezo ni muhimu ya maisha yangu kwa burudani, afya na mafunzo.

Ninapo pata msongo wa kazi, uanza kwa kupanga upya ratiba yangu ili nipate muda wa kupumzika na kufanya kazi kwa utaratibu. Huwa nachukua mapumziko mafupi ili kutuliza mawazo na kurejesha nguvu, pia kujitahidi kugawanya kazi kubwa kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili iwe raisi kuikamilisha bila presha kubwa. Zaidi ya hayo kujituliza kwa kusikiliza mziki, kufanya mazoezi mepesi au kuzungumuza na rafiki ili kushusha msongo wa mawazo. Pia kujikumbusha kuwa changamoto ni sehemu ya maisha na kazi, hivyo uendelea kujitia moyo na kufanya kazi kwa bidii hadi nimalize majukumu yangu kwa mafanikio.

Kuhusu mtaa wangu, hujitahidi kushirikiana na majirani ili kudumisha amani, usafi na mshikamano. Huwa nashiriki katika shughuli za usafi wa mazingira kama kukusanya taka na kusafisha maeneo ya pamoja ili mtaa ubaki nadhifu na wenye kuvutia. Pia hushiriki katika mikutano ya kijamii na kutoa maoni yangu kuhusu maendeleo ya mtaa. Hua nawasaidia majirani pale wanapohitaji msaada na kuhimiza vijana kushiriki katika shughuli za maendeleo. Kwa ujumula, huchangia kadri niwezavyo ili kufanya mtaa wangu uwe mahali salama, safi na pazuri pa kuishi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni ya wengi duniani ni Michael Jackson Jordan. Alizaliwa nchini marekani na alicheza timu ya Chicago Bulls katika ligi ya NBA Jordan anajulikana kwa ustadi wake wa hali ya juu. Kasi uwezo wa kufunga pointi kwa uraisi na uongozi wake uwanjani. Alishinda mataji ya NBA mara sita. Akachaguliwa kuwa mchezaji bora wa finali mara sita. Na akawa mfungaji bora waligi mara kumi. Pia aliwezesha marekani kushinda medali ya dhahabu ya olimpiki. Bali na uchezaji wake, amekua mfano wa nidhamu, bidii na kujiamini. Kwa ujumla, Michael Jordan anaheshimiwa sana kwa sababu alibadilisha historia ya mpira wa kikapu na kuwa hamazisisha wachezaji wengi duniani.

Jukumu ninapenda zaidi kazini ni kusimamia miradi au kazi zinazo hitaji kupanga na kutatua changamoto. Napenda kazi ambapo naweza kutumia akili yangu kupanga hatua, kutathmini matatizo na kutafuta suluhisho za haraka na zenye ufanisi. Pia napenda kushirikiana na wenzangu katika majukumu hayo kwa sababu inarahisisha kazi uongeza ubunifu na kunifanya nijifunze kutoka kwa wengine. Jukumu hili linanifanya nijisikie muhimu kwenye kazi, linanisaidia kukuza ujuzi wangu wakupanga na uongozi. Na hufanya siku ya kazi kuwa yenye musisimuko na mafanikio.

Kila siku, ninatumia usafiri wa umma kama basi au matatu kwa sababu ni rahisi haraka na nafuu kwa gharama. Hii hufanya niweze kufika kazini au shuleni bila kuchoka sana na hunisaidia kuokoa pesa, zinazoweza kutumika kwa mahitaji mengine. Wakati mwingine, ikiwa na haraka au safari ni fupi, huenda nikatumia baiskeli au kutembea kwa migu. Kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kuzingatia afya ya mwili. Kwa ujumula, ninapanga njia ninazotumia kwa kuzingatia muda, gharama na urahisi.

Somo ni lililopenda shuleni zaidi ni geografia. Kwa sababu lilinifundisha kuelewa dunia tunayoishi. Mandhari yake hali ya hewa, raslimali za asili na jinsi binadamu wanavyoadhiri mazingira. Napenda jinsi somo hili linavyounganisha mafunzo ya geografia na maisha ya kila siku. Mfano, kuona jinsi miji inavyopangwa, maji yanavyo sambazwa, au kilimu kinavyo faa katika maeneo tofauti. Zaidi ya hayo, geografia linanifundisha ufahamu wa kimataifa. Kujua nchi na tamaduni tofauti na jinsi maendeleo ya dunia ya navyotegemea mazingira. Somo hili pia lina mazoezi ya ramani, michoro na utafiti mdogo wa mazingira. Jambo linalonifanya nijifunze kwa vitendo na kujisikia kuwa mutafiti mdogo wa dunia. Hii ndio sababu nilipenda sana geografia shuleni.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni ile nilio nilipopata ajali ndogo ya gari nilipokuwa mtoto. Nilikuwa nikiwa kwenye gari na gafla dereva alipaswa kuzuhia gafla ili kuepuka kugongana na gari lingine. Hali hiyo ilinifanya nikate tamaa na kuogopa sana kwa muda. Kwani nilihisi hatari ilikuwa karibu sana. Baada ya tukio hilo nilijifunza umuhimu wa kuwa makini katika usalama barabarani. Na kuzingatia tahadhari kila mara. Kumbu kumbu hiyo bado inanifanya kuwa makini zaidi na kudathmini maisha. Ingawa sasa napiga hesabu za tahadhari zaidi katika kila safari na kuzingatia kanuni za usalama.

Ninapo wakaribisha wafanyikazi wapya, huanza kwa kuwapa maneno ya ukaribisho na kuonyesha furaha ya kuwa sehemu ya timu. Huwapa muda wa kujitambulisha na kuzungumza nami ili wahisi wanakaribishwa na hawajikii wageni. Bada ya hapo, huwahamasisha kujifunza kuhusu kampuni, utaratibu wa kazi na kanuni muhimu. Huwa naonyesha maeneo ya ofisi au kazi na kuwapa mwongozo wa awali, ili waweze kuanza kazi kwa urahisi. Zaidi ya hayo, hujaribu kuwa rafiki na mshauri kwa muda mfupi. Kuwajibu maswali yao na kuwasaidia kuzoea mazingira mapya. Hatimae kuwakumbusha umuhimu na mshikamano na ushirikiano katika timu ili wafanye kazi kwa ufanisi na, kufurahia sehemu wanayofanya kazi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua ya vanilla. Inanifanya nijisikie utulivu na furaha mara moja. Ikaniwazia sehemu tulivu kama bustani au jikoni nyumbani. Harufu hii pia hunifanya nijisikie nyepesi na kuondoa stress baada ya siku yenye shuguli nyingi. Zaidi ya hayo napenda pia harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani kama viazi vilivyo kaangwa au supu ya mboga. Kwa sababu inanikumbusha familia upendo na furaha ya nyumbani. Kwa ujumla harufu ninazo penda huchangia hisia nzuri, utulivu wa akili na kunifanya nifurahie mazingira niliyo nayo.

Naam, napenda kutoa sadaka au mchango pale ninapoweza. Hasa katika shughuli za kijamii au kusaidia familia na jamii zenye mahitaji. Kuongeza mchango hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi na kunisaidia kusaidia wale wanaohitaji msaada. Kwa mfano, kuchangia kwa familia zisizo na uwezo, watoto wa shule, wasio na vifaa vya kujifunza au katika miradi ya usafi na maendeleo ya mtaa wangu. Aidha, kutoa mchango kunanifundisha ukarimu, shukrani na kujitolea, na kunasaidia kuimarisha mshikamano kati yangu na wengine. Kwa ujumla kutoa sadaka au mchango si tu, kunasaidia wengine bali kunanifanya nijisikie furaha na utulivu wa moyo pia.

Naam napenda sana kutembea msituni. Kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu na maumbile. Msitu unahewa safi mazingira ya kijamii na sauti za ndege ambazo hunifanya, nijisikie nimepumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kutembea mstuni hunipa nafasi ya kutafakari maisha, kupanga mawazo yangu na kujitegemea kidogo na kelele za mji. Pia hunifanya nijifunze kuhusu mimea na wanyama wa kudhamini umuhimu na kuhifathi mazingira. Kwa ujumla kutembea msituni hunipa afya ya mwili, furaha ya moyo na amani ya ndani.

Naam, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa na kila mara ni uzoefu wa kipekee. Maonyesho hayo hunipa nafasi ya kuona kazi za wasanii wa kitaalamu na wa kijamii. Kujifunza mbinu mbalimbali za uchoraji, ufinyanzi, sculpt na kazi za mikono. Napenda jinsi maonyesho ya sanaa yanavyounganisha watu kuwahamasisha wapenzi wa sanaa na kutoa nafasi ya kujadili au kuelewa ujumbe uliomo kwenye kazi za sanaa. Zaidi ya hayo, mara nyingine hupendekeza kuonja ubunifu wakijamii na tamaduni za kitamaduni zinazowakilishwa kwenye sanaa. Kwa ujumla maonyesho ya sanaa hunipa msisimko, maarifa na burudani kwa wakati mmoja.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya asali na limau. Hii hufanya nijisikie mtulivu na hutoa raha pale ninavyo. Ninapokinywa asubuhi au baada ya kazi nikiwa na uchovu kidogo. Ladha yake ya kipekee ya asali na harufu ya limau hunifanya nijisikie umejaa nguvu na furaha. Pia napenda kinywaji hiki kwa sababu huchangia afya, husaidia kuondoa uchovu na kunifanya nishike tahadhari kwa muda mrefu. Wakati mwingine huchanganya na vitu vya kitamu, kidogo kama biskuti, jambo linaloongeza furaha ya kunywa. Kwa ujumla chai hii si tu kinywaji bali ni njia ya kustarehe na kujiburudisha.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi wangu. Alinifundisha dhamani za maisha kama heshima, nidhamu, bidii na kujiamini. Ambazo zinanisaidia kwila siku kufanya maamuzi sahihi na kushugulikia changamoto. Pia aliniambia umuhimu wa kusoma, kujifunza na kushirikiana na wengine. Jambo lililo nifanya nijue kuwa mafanikio hayaendi peke ya mtu mmoja bali kwa jitihada na msaada wa wengine. Alinifundisha pia jinsi ya kushughulikia hisia zangu, msongo wa mawazo na kushukuru kwa yale niliyonayo. Jambo ambalo limekua msingi watabia zangu nzuri na maisha yangu ya kila siku. Kwa kweli, mafundisho yake yamenisaidia kuwa mtu mwenye madili, mwenye bidii na mwenye malengo ya kufanikisha maisha.

Ili kujitunza hufanya mambo kadhaa kila siku ili mwili na akili ziwe imara. Kwanza huweka usafi wa mwili kwa kuoga, kusafisha meno na kutumia sabuni na shampoo iliyo kujihisi, ili kujihisi safi na vizuri. Pili, hujali lishe yangu kwa kuwa chakula chenye virutubisho, kunywa maji ya kutosha na kuepuka vyakula vinavyoweza kuharibu afya. Zaidi ya hayo kujishughulisha na mazoezi ya mwili kama kutembea, kukimbia au kufanya mazoezi nyumbani, jambo linaloongeza nguvu na stamina. Vilevile, hujipangia mapumziko na starehe kwa kusoma, kusikiliza muziki au kufanya kitu ninachofurahia ili kupunguza stress. Mwisho, hujilinda kiafya kwa kufuata kanuni za usalama, kutumia vitambaa vya kinga pale inapohitajika na kuzingatia usingizi wa kutosha. Kwa ujumula, kujitunza kunahusisha mwili akili na hisia ili kuwa na afya njema na maisha yenye nguvu.

Mchezaji ninayopenda zaidi ni Lebron James. Mchezaji wa mpira wa kikapu kutoka Marekani. Napenda kwa sababu ni mchezaji hodari sana mwenye ustadi wa hali ya juu, nguvu na akili ya kucheza kwa mbinu bora. Ana uwezo wa kufunga pointi, kusaidia wenzake na kuongoza timu kwa mfano wa kuigwa. Zaidi ya uchezaji wake napenda jinsi anamfanya Michael Jackson, Jordan kwa karne hii kwa kuwa kielelezo cha nidhamu, bidii na kujiamini. Pia anahusika katika shughuli za kijamii na kusaidia jamii. Jambo linaloongeza heshima kwake zaidi. Kwa ujumla, Lebron James ni mchezaji ninayeheshimu kwa sababu ubora wake uwanjani na moyo wake wa kusaidia wengine. Hufanya awe mfano wa kuigwa.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai huwa huanza kila asubuhi nikirudi jikoni. Kwanza, huchagua kinywaji ninachotaka, mara nyingine ni chai yenye asali na limau au kahawa ya kawaida. Baada ya hapo, huandaa kikamilifu, kuweka maji safi, kuchemusha na kuongeza viungo kama chai, asali au sukari kadri ninavyo pendelea. Mara nyingi hujipanga kikombe kwa kinywaji, nikiwa mtulivu, nikikunywa kwa utulivu huku nikipanga siku yangu au kusoma taarifa za muhimu. Baada ya hapo huweka kikombe upande mmoja, nikijipumzisha kidogo, kusikiliza mziki au kuzungumuza na familia. Kwa ujumla utaratibu huu si tu kunipa kinywaji cha asubuhi mbali pia ni muda wangu wakutulia. Kustarehe kidogo na kujiandaa kisaikolojia kwa shughuli za siku mzima.

Ningependelea kunyoa ndevu kwa sababu hunipa mwonekano safi, mtulifu na wakitaalamu. Kunyoa pia ufanya nijisikie nyepesi na huru hasa wakati wa kazi au mikutano na kunasaidia kudumisha usafi wa mwili. Hata hivyo, wakati mwingine pia napenda kuwacha ndevu ikue kidogo hasa ikiwa ipo sehemu inayofaa kwa sababu inaweza kuleta mtindo wakipeke na kuonyesha tabia ya mtu mwenye mtindo. Kwa ujumla chaguo langu linategemea hali, mwonekano na utaratibu wa kazi, lakini kwa kawaida hunyoa ili kudumisha usafi na heshima.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, hufanya mambo kadhaa kwa utaratibu. Kwanza, huanza kwa kupanga kazi, kugawa majukumu makubwa kukuwa sehemu ndogo ndogo zinazoweza kukamilika haraka. Hii hufanya kazi isionekane kubwa na kukataa tamaa. Baada ya hapo, huweka ratiba ya muda na kuamua nisehemu gani ya kazi nitakayo fanya kwanza kulingana na umuhimu na dharura yake. Pia hufanya kazi kwa umakini bila kupoteza muda kwenye mambo ya sio muhimu na kuhakikisha ninazingatia muda niliojiwekea. Zaidi ya hayo kujitahidi kusimamia vikwazo vya mshikamano na kuondoa usumbufu wakati wa kazi na wakati mwingine kuomba msaada au ushauri wenzangu ili kazi iende haraka. Mwisho huhakikisha ninakagua kazi nikiwa imekamilika ili kuepuka makosa. Jambo linalohakikisha kazi imekamilika kwa ubora na wakati.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti, ubunifu na nguvu ya pamoja. Kufanya kazi na timu hunisaidia kujifunza kutoka kwa wenzangu, kugawana majukumu na kumaliza kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi. Pia hunipa nafasi ya kuboresha mawasiliano na kujenga uhusiano mzuri kazini. Hata hivyo, wakati mwingine pia hupenda kufanya kazi peke yangu, hasa pale kazi inapohitaji umakini mkubwa, utulivu na kupanga mawazo kwa kina. Kufanya kazi peke yangu hunisaidia kuzingatia zaidi na kufanya kazi kwa kasi yangu mwenyewe. Kwa ujumla, napenda mchanganyiko wa kufanya kazi na wengine na peke yangu, kulingana na aina ya kazi na malengo yanayotakiwa kufikiwa.

Naam, nimewai kushiriki mashindano na yalikuwa uzoefu na kunifundisha mengi sana. Mashindano hayo yalinipa nafasi ya kuonyesha vipaji vyangu kupima uwezo wangu na kujifunza namna ya kushindana kwa nidhamu na heshima. Nilijifunza pia jinsi ya kujiandaa mapema, kupanga muda vizuri na kufanya kazi kwa. Bidii ili ni kufikia malengo. Kupitia mashindano nilikutana na watu wenye vipaji tofauti. Jambo lililonifanya nijifunze mbinu mupya na kupata motisha wa kufanya vizuri zaidi. Ingawa kushinda nifuraha hata kushindwa hunifundisha subira uvumilivu na kujitathmini ili nijiboreshe zaidi. Kwa ujumla, kushiriki mashindano kunanijenga kimaisha, kuna nipa ujasiri na kuna nifundisha kuwa mtu mwenye nidhamu na bidii katika kila ninachofanya.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusikiliza mziki na kucheza vyombo vya mziki. Napenda mziki kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu, kunirahisishia, kuondoa stress na kunipa furaha ya ndani. Hii pia hunisaidia kujieleza kihisia kwani kila wimbo na unahisia tofauti unaoweza kuonyesha furaha, huzuni au msisimko. Zaidi ya hapo, napenda pia kusoma au kufanya ubunifu kama kuchora au kuandika mawazo yangu. Kwa sababu huu kunisaidia kupanua akili, kujenga uvumbuzi na kustarehe kwa wakati mmoja. Kwa ujumla, shughuli hizi za kupendezwa hufanya maisha yangu ya kila siku yawe yenye furaha, msisimko na utulivu.

Rangi ni nayo penda kwa ukuta wa chumba ni blue nyepesi. Rangi hii unifanya nijisikie mutulivu, amani na hutoa isia ya nafasi kubwa na safi. Blue pia usaidia akili kupumzika na kuzingatia vizuri, jambo linalofa ikiwa chumba hicho ni cha kulala, kusoma au kufanya kazi ndogondogo. Za hidi ya hapo, rangi ya blue inafanya kwa kuunganisha na rangi nyingine za mapambo kama nyeupe au kijani. Ikitengeneza mazingira ya kupendekeza na yenye raha. Kwa ujumla, kuchagua rangi hii kuna nisaidia kustarehe kuwa mtulivu na kufraia chumba changu kwa muda mrefu.

Wakati wa mgogoro na mtu, hufanya mambo kadhaaa kwa utaratibu ili hali isizidi kuwa mbaya. Kwanza, hujizuia na kuthibiti hisia zangu nikiepuka kuongea na au kutenda kwa hasira. Hii husaidia kueka hali mtulivu na kufanya mazungumzo ya maana. Baada ya hapo, hujaribu kusikiliza upande wa mtu mwingine ili kuelewa sababu ya mgogoro. Huku nikieleza maoni yangu kwa heshima na kwa maneno yenye utulivu. Zaidi ya hapo, hujaribu kutafuta suluhisho la pamoja kama makubaliano au njia ya kusuluhisha tatizo bila kuumiza hisia za mtu mwingine. Mwisho, huhakikisha mgogoro umesuluhishwa kwa amani na ushirikiano unaendelea. Hili uhusiano ubaki mzuri na kuimarika. Kwa ujumla, hufanya mgogoro kuwa fursa ya kujifunza mawasiliano bora, subira na kushirikiana kwa heshima.

Ningependa kujifunza luga ya kijapani kwa kina, pamoja na mbinu za teknolojia ya kisasa kama programu za kompyuta na blockchain. Kujifunza kijapani kunanifungua fursa ya kuelewa utamaduni tofauti, filamu, mziki na historia ya japani, huku kunipanua uwezo wa kuwasiliana na watu wa inchi nyingine. Pia kujifunza teknolojia mpya kunanisaidia kuelewa maendeleo ya kisayansi, kushiriki katika miradi ya ubunifu na kuunda suluhisho za matatizo ya kila siku. Kwa ujumla, kujifunza mambo mapya kuna nifundisha ubunifu kupanua maarifa yangu na kunisaidia kufanikisha malengo ya kibinafsi na kitaalam.

Napenda kusoma vitabu vya elimu, historia na hadithi za kusisimua. Vitabu vya elimu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuelewa sayansi, uchumi na teknolojia. Na hivyo kunipanua maarifa yangu ya kila siku na utaaluma. Vitabu vya historia hufanya nijue hali ya zamani, tamaduni za watu na matukio muhimu yaliyoadhiri dunia. Jambo linaloongeza ufahamu wangu wa kimataifa. Zaidi ya hayo napenda kusoma hadithi za kusisimua na riwaya kwa sababu hunitia msisimko hunifundisha maadili kama ujasiri, uvumilivu na urafiki na kunifanya nifikirie kwa kina. Kwa ujumla kusoma vitabu vya aina hizi hufanya maisha yangu ya kila siku yawe yenye, maarifa, burudani na msisimko wa kiakili.

Nam, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie mchanga moyoni. Watoto huwa na furaha ya asili, ubunifu na michezo yao hunifanya nicheke na kusahau mawazo ya kazi au msongo wa siku. Napenda kucheza nao michezo kama kukimbizana, mpira, mafumbo au michezo ya kuigiza. Kwa sababu unisaidia kujenga uhusiano mzuri nao na kuwafanya wajisikie kupendwa au kudatminiwa. Pia, kucheza na watoto unisaidia subira upendo na jinzi ya kuelewa isia zao. Kwa ujumla, muda ninao tumia na watoto unijaza, furaha, hunipa amani ya moyo na hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya maisha yao.

Mazingira ya kazi hufanya kuwa mazuri pale ya napo jumuisha mambo kadhaa muhimu. Kwanza ushirikiano na heshima kati ya wafanya kazi ni msingi kwani hufanya kila mtu ajisikie salama na kuthaminiwa kazini. Pili, utulivu na usafi wa ofisi pamoja na mwanga na hewa safi. Uchangia mazingira yenye afya na yanayofaa kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hapo, uwazi wa mawasiliano, mpangilio mzuri wa kazi na usaidizi wa management. Husaidia kila mfanyakazi kufanya kazi bila hofu au kuchanganyikiwa. Vile vile, kutambua jitihada na mafanikio ya wafanyakazi kwa pongezi au zawadi ndogo, uchangia motisha na furaha kazini. Kwa ujumla, mazingira ya kazi ni mazuri pale kuna heshima, usaidizi, nidhamu, usafi na motisha kwa kila mfanyakazi.

Napenda kununua vitu katika soko la karibu, maduka makubwa au mtandaoni. Kulingana na aina ya bidhaa ninazoitaji. Katika soko la karibu napenda kununua bidhaa za kila siku kama mboga, matunda na vyakula kwa sababu ni rahisi, haraka na mara nyingi, bidhaa ni safi na za kawaida. Katika maduka makubwa, napenda kununua mavazi, viatu au vifaa vya nyumbani kwa sababu kuna chaguo nyingi bidhaa ziko kwa mpangilio mzuri na mara nyingine kuna pumziko. Kwa manunuzi mtandaoni, napenda kununua vifaa vya teknolojia au bidhaa ambazo si rahisi kupata sokoni kwa sababu ni rahisi, haraka na kufika moja kwa moja nyumbani. Kwa ujumla, napendelea mahali pazuri, rahisi na salama ambapo naweza kupata bidhaa ninazo hitaji kwa urahisi na kwa furaha.

Naam, napenda kukimbia kwa sababu unisaidia kuboresha afya ya mwili na akili. Kukimbia hunifanya nijisikie mwenye nguvu, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunipa muda wa kutafakari mawazo yangu. Pia kukimbia hunisaidia kudumisha uzito wa mwili kuimarisha moyo na mapafu na kuongeza stamina. Wakati mwingine kukimbia asubuhi au jioni ni kufurahia hewa safi na mazingira tulivu. Kwa ujumla, kukimbia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kujitunza kiafya na kujihamasisha kila siku.

Mara nyingi asubuhi nakula chakula cha kutosha lakini kilicho rahisi kama mayai, mkate au chapati na mara nyingine matunda au uji. Napenda pia kunywa chai chenye asali na limau au kahawa kidogo pamoja na kufungua kinywa, kwa sababu huchangia nguvu na kunisaidia kuamka vizuri. Chakula cha asubuhi huniandaa kwa shughuli za siku nzima, kunipa nishati na kusaidia akili kufanya kazi kwa umakini. Zaidi ya hapo, napendelea kuhakikisha chakula hiki ni chenye lishe na rahisi kumeza, ili mwili wangu uanze siku kwa afya na nguvu.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi ni kipindi muhimu sana kwenye mchezo ambapo hatua zinazochukua muda na shinikizo kubwa zinaweka zinaweza kuamua matokeo ya mwisho. Hii mara nyingi hutokea kwenye inning za mwisho. Hasa pale ambapo timu zinapokuwa na alama zinazokaribiana na ushindi haujakamilika. Wakati huu kila hatua ya mchezaji kama hii timu muhimu au home run inaweza kubadilisha matokeo ya mchezo pia. Pia wakati wa playoffs au finali unachangia msisimko zaidi kwa sababu shinikizo ni kubwa na ushindi ni muhimu kwa kila timu. Kwa hiyo, wakati mkuu hauzingatiwi tu kwa muda, bali kwa msisimko, shinikizo au na uamuzi wa hatua zinazoweza kubadilisha mchezo. Timu zinapaswa kuwa makini na mchezaji binafsi lazima, awe makini ili kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa umakini na nguvu.

Kusoma maoni mitandaoni ni njia nzuri ya kujifunza, kupata mawazo mapya na kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Maoni ya watu utusaidia kufanya maamuzi bora, kuhusu bidhaa, huduma, masomo na hata habari. Kupitia maoni mitandaoni, mtu anaweza kujua uzoefu wa wengine, kujifunza kutokana na makosa yao na kuchagua kilicho bora zaidi. Pia kusaidia kuongeza marifa na kukuza uwezo wa kufikiri kwa kina. Hata hivyo, si maoni yote mtandaoni ni sahihi. Ni muhimu kuchambua taarifa, kulinganisha vyanzo tofauti na kutumia busara kabla ya kuamini kila unachokisoma. Kwa ujumla, kusoma maoni mitandaoni husaidia kupanua mitazamo, kufanya maamuzi sahihi na kuendelea kujifunza kila siku.

Kueka nenosiri salama ni muhimu ili kulinda taarifa zako binafsi mtandaoni. Nenosiri salama unapaswa kuwa refu, changamano na rahisi kwa kukumbuka lakini mgumu kwa wengine kudhaniwa. Njia bora ni kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalumu kama ya mshangao, alama ya at na alama ya reli. Epuka kutumia majina yako, tarehe ya kuzaliwa, au maneno rahisi. Pia usitumie neno siri moja kwenye akaunti nyingi. Badala yake tumia neno siri tofauti kwa kila akaunti. Unaweza pia kutumia meneja wa nywila kuhifadhi na kuunda nywila salama. Mbali na hilo, weka kuthibitishaji wa hatua mbili 2FA kwa mabano ambapo inawezekana ili kuongeza kinga zaidi. Kwa kufanya haya, unalinda akaunti zako didi ya wizi wa mitandao na kuthibitisha salama wa taarifa zako binafsi.

Mimi napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa muda, naweza kuangalia bidhaa nyingi kwa wakati mmoja, kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kufanya uamuzi. Hii hunisaidia kuchagua bidhaa bora kulingana na bajeti yangu. Kununua mtandaoni, hunirahisishia kupata bidhaa ambazo hazipatikani kirahisi kwenye maduka ya kawaida. Pia napata ofa na punguzo ambazo hunisaidia kuokoa pesa. Hata hivyo, huwa makini kuchagua maduka yanayoaminika ili kuepuka utapeli. Kwa ujumla, kununua vitu mtandaoni ni njia ya kisasa. Rahisi na salama kwangu ikiwa nitatumia tahadhari zinazofaa.

Mimi napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, ya kuhimiza ubunifu na yenye ushirikiano mzuri kati ya wenzangu. Napenda kuwa na nafasi ya kutosha ya kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu. Lakini pia napenda kuwa karibu na wenzangu ili kubadilisha mawazo na kushirikiana kwenye miradi. Mazingira yenye mwanga ya wa kutosha, hewa safi na vifaa vya kisasa pia hufanya kazi kuwa rahisi na yenye tija zaidi. Napenda pia mazingira yanayohimiza nidhamu na malengo wazi, kwani husaidia kupanga muda vyema na kufanikisha kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, napenda mazingira ya kazi yenye utulivu, ushirikiano na hali inayoniwezesha kufanya kazi kwa ubunifu na tija.

Kwangu, jambo muhimu zaidi katika dini ni kuwa na maadili mema na kuishi kwa haki. Dini hunifundisha kumpenda mungu, kuwaheshimu watu wengine na kuhishi kwa amani katika jamii. Kupitia mafundisho ya dini najifunza kuwa muaminifu, mnyenyekevu na mwenye huruma. Pia maombi na ibada hunipa utulivu wa moyo na kunisaidia kukabiliana na changamoto za maisha. Ninapopitia wakati mgumu, imani hunipa nguvu, matumaini na muelekeo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa ujumla, dini ni nguzo muhimu katika maisha yangu kwa sababu hunijenga kiroho, huniongoza kimaadili na hunisaidia kuishi kwa amani na watu wengine.

Mimi naboresha mchakato wa kazi kwa kupanga ratiba yangu vizuri na kueka malengo wazi ya kila siku. Kabla ya kuanza kazi, hutengeneza orodha ya majukumu ili nijue ni kazi zipi, niza kipaumbele na ni zipi zinazo weza kusubiri. Hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka kuchelewesha kazi. Pia napenda kutafuta njia rahisi na za haraka za kufanya kazi kama kutumia teknolojia au mbinu mpya zinazo ongeza ufanisi. Ninapo kutana na changamoto na chambua tatizo na kutafuta suluhisho bora badala ya kukata tamaa. Zaidi ya hayo napenda kushirikiana na wenzangu kusikiliza maoni yao na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Ushirikiano hunisaidia kuboresha ubora wa kazi na kupata matokeo bora zaidi. Kwa ujumla, kuboresha mchakato wa kazi hunifanya niwe mwenye mpangilio, mfanisi na mwenye matokeo bora katika kazi zangu za kila siku.

Chakula ni nachokipenda zaidi ni wali na kuku wa kukaanga au wa kupika kwa mchuzi. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu na hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri. Harufu ya mchuzi na ladha ya kuku hunifanya ni kufurahiya kila mlo. Napenda kula chakula hiki hasa wakati wa chakula cha mchana au jioni baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Mara nyingi hukipata nikiwa nyumbani au kwenye hoteli ndogo zilizo karibu. Nikipata mboga kama sukuma wiki au kachumbari pembeni, chakula huwa bora zaidi. Kwa ujumla, wali na kuku ni chakula ninachokipenda kwa sababu hunipa furaha, nguvu na uridhisho kila ninapokikula.

Mimi hujitahidi kunywa maji mara nyingi kila siku ili kuuweka mwili wangu katika hali nzuri ya afya. Kwa kawaida, kunywa maji asubuhi baada ya kuamka, mchana wakati wa kazi au masomo, na jioni kabla ya kulala. Mara nyingi hulenga kunywa angalau glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Kunywa maji hunisaidia kuzuia uchovu, kuimarisha mmengenyo wa chakula na kufanya ngozi yangu iwe nzuri. Pia unisaidia kufikiri vizuri na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Kwa ujumla, kunywa maji mara kwa mara ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema na nguvu za kufanya shughuli zangu.

Ninapokutana na tatizo kazini, kwanza hutulia na kulichambua kwa makini ili kuelewa chanzo chake. Hujitahidi kutokuchukua hatua kwa haraka bila kufikiria, bali kukusanya taarifa zote muhimu kabla ya kufanya uamuzi. Baada ya kuelewa tatizo, hatua suluhisho mbadala na kuchagua lile linalofaa zaidi kulingana na hali ilivyo. Nikiwa nahitaji wa msaada, huwa tayari kushirikiana na wenzangu au kumuuliza kiongozi wangu ili kupata mawazo zaidi. Baada ya kutatua tatizo, hupitia tena mchakato mzima ili kujifunza kutokana na uzoefu huo na kuboresha mbinu zangu za baadaye.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipofanikiwa kufikia hatuwa muhimu katika masomo na malengo yangu. Tukio hilo lilinifundisha kuwa juhudi, subira na nidhamu vinaweza kunifikisha mbali. Ilikuwa ni wakati ambao nilijifunza kujitegemea zaidi na kuamini uwezo wangu. Kupitia tukio hilo, nilikumbana na changamoto nyingi lakini siku kata tamaa. Nilijifunza kupanga muda wangu vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wengine. Mafanikio niliyoyapata yalinipa motisha ya kuendelea kupigania ndoto zangu. Kwa ujumla, tukio hilo ni kumbukumbu ya dhamani kwangu kwa sababu lilibadilisha mutazama wangu wa maisha, ikanifanya niwe mtu mwenye malengo na matumaini ya badaye.

Leo wazo zuri nililo nalo ni kupanga muda wangu kwa ufanisi zaidi ili kufanya mambo yote muhimu. Nimeamua kuanza siku kwa kupanga majukumu yangu kwa mpangilio wa kipaumbele kuanzia yale muhimu zaidi hadi yale madogo. Hii itanisaidia kufanya kazi kwa umakini na kuisha siku nikiwa na matokeo mazuri. Pia, nimepanga kuchukua muda kidogo wa kupumzika na kutafakari kila kitu ninacho kifanya. Ili kuepuka masomo ya msongo wa mawazo na kuhakikisha nipo na utulivu wa akili. Hii pia ni nafasi ya kujiimarisha na kujiandaa kwa changamoto za kesho. Kwa ujumla, wazo langu leo ni kufanya mpangilio mzuri wa kazi na kupumzika kwa busara ili siku yangu iwe yenye tija, utulivu na mafanikio.

Naam, mimi hujitahidi kugawanya taka zangu ili kulinda mazingira. Ninapofanya hivyo, napanga taka katika makundi kama vile taka zinazo weza kuchakaa. Taka zinazoweza kurekebishwa au kutumika tena, recyclable, na na taka zinazo haribika, non recyclable. Kugawanya taka kuna saidia kupunguza uchafu, kuzuia kuharibu mazingira na kuhakikisha rasilimali zinazoweza kutumika tena zinatumika kwa ufanisi. Pia usaidia familia na jamii yangu kuwa na usafi zaidi na kuhishi kwa afya njema. Kugawanya taka ni tabia muhimu kwa kwangu kwa sababu kuna nifundisha uwajibikaji, kuna saidia kulinda mazingira na kuchangia ustawi wa jamii.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni hutoa taarifa kwa haraka zipo kila wakati na mara nyingi. Habari mtandaoni hutoa taarifa kwa haraka zipo kila wakati na mara nyingi unaweza pia kuona picha au video. Zinazoelezea habari hizo kwa undani. Habari mtandaoni hutoa taarifa kwa haraka zipo kila wakati na mara nyingi. Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia kusoma gazeti la karatasi kwa sababu lina hisia maalumu na ni rahisi kusoma bila kuangalia simu au kompyuta. Gazeti pia hufanya usomaji kuwa na wa kimia na umakini zaidi. Napendelea mtandaoni kwa urahisi, upatikanaji wa haraka na taarifa zinazofasiriwa vizuri.

Naam, mimi hutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Video husaidia kuelezea mawazo na hisia kwa uwazi zaidi kuliko maandishi pekee. Kwa mfano, napenda kutumia video wakati wa mikutano ya kazi, kujifunza masomo mitandaoni, au kuwasiliana na marafiki na familia walioko mbali. Kutumia video kunafanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja, yenye hisia na rahisi kueleweka. Pia husaidia kuona lugha ya mwili na suluhisho za haraka pale inapohitajika. Hata hivyo napanga kutumia video pale inapofaa tu ili kuepuka kutumia data nyingi au kuathiri muda wangu. Video ni njia nzuri ya mawasiliano kwa sababu hufanya ujumbe ueleweke vizuri na kuleta uhusiano wa karibu zaidi na watu wengine.

Kila mwaka mpya napenda kusherehekea kwa njia ya kipekee na yenye furaha. Kwanza, huwa na muda wa kutafakari mwaka uliopita. Kuangalia mafanikio yangu na kujifunza kutokana na changamoto nilizo kutana naazo. Hii hunitia moyo kuanza mwaka mpya kwa nia njema na malengo mapya. Baada ya hapo, napenda kushirikiana na familia na marafiki. Tunakula pamoja, kucheka na kufanya shughuli zinazofurahisha kama kusherehekea na muziki au michezo midogo. Hii hufanya tukio kuwa la kumbukumbu na kuongeza uhusiano mzuri kati yetu. Kwa ujumla, kusherehekea mwaka mpya kwangu ni mchanganyiko, wa tafakari, sherehe na furaha. Na kunanipa nguvu ya kuanza mwaka mpya kwa matumaini na malengo.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na kuandaa chakula kinacho nifurahisha. Kupika hunifanya nijisikie huru kujaribu mapishi mapya na kuchanganya viungo tofauti ili kupata ladha nzuri. Napenda sana kupika nyumbani kwa sababu najua aina ya viungo vinavyo tumia na naweza kuthibiti usafi na ubora wa chakula. Pia kupika hunisaidia kuokoa pesa na kula chakula chenye afya zaidi. Kupika ni shughuli inayoifurahia kwa sababu hunipa furaha, hunijenga ustadi mpya na hunifanya nijisikie kujitegemea zaidi.

Mimi hupiga picha mara kwa mara, lakini si kila siku. Napenda kupiga picha pale ninapokutana na manthari nzuri, hafla maalum, au tukio linalonivutia. Kupiga picha unanisaidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri na kushiriki uzoefu wangu na familia, marafiki au mitandao ya kijamii. Pia kupiga picha ni njia ya kuonyesha ubunifu wangu napenda kutumia kamera au simu yangu kujaribu mitazamo mbalimbali. Mwanga tofauti na manthari ya kipekee. Hii hunifanya nijisikie kama ninaandika hadithi kwa njia ya picha. Kupiga picha ninjia ya kumbukumbu, ubunifu na furaha na hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa ya maana zaidi.

Naam, nimeshawahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wakipekee. Nilifurahia mwendo wa haraka na kuona mandhari kutoka juu. Ikiwa ni mwanga wa jua ukitazama aridhini, mji, miti na mito ikipita chini. Hii ilinipa mtazamo tofauti wa dunia na kumfanya mtu awe na shauku ya kusafiri zaidi. Kusafiri kwa ndege pia kuna rahisisha kufika maeneo mbalimbali kwa haraka. Bila kuchoka sana na hufanya safari kuwa rahisi iki linganishwa na njia zagari au boti. Wakati huo nilijifunza pia umuhimu wa mipango mizuri kama kufika mapema kuwa na hati muhimu na kufuata sheria za ndege.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa sababu hunipa furaha na amani ya moyo. Tunapo kutana, hupenda kula pamoja kuzungumuza kuhusu mambo ya kila siku na kucheka pamoja. Muda huu unifanya nijisikie kuwa karibu nao na kuimarisha uhusiano wetu. Pia napenda kufanya shughuli kama kutembea, kutazama vipindi au filamu pamoja na wakati mwingine kucheza michezo midogo ya nyumbani. Shughuli hizi utusaidia kupumzika na kufurahia uwepo wakila mmoja. Kwa ujumla, muda ninautumia na familia yangu ni wathamani sana kwangu kwa sababu unijenga kihisia, hunipa nguvu na unifanya nijisikie kupendwa na kuungwa mkono.

Naam, napiga kura kwa sababu ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu jamii yangu na nchi yangu. Kupiga kura kunanisaidia kuonyesha sauti yangu na kuchagua viongozi au sera zinazonisaidia maendeleo ya kila siku. Napiga kura kwa makini nikizingatia taarifa sahihi hoja za wagombea na sera zinazofaa kwa wananchi wote. Kwa kufanya hivyo, nahakikisha kuwa michango yangu ni yenye maana na inachangia ustawi wa jamii. Kwa ujumla, kupiga kura ni haki yangu, jukumu langu na njia ya kuonyesha uwajibikaji katika kujenga jamii yenye haki na maendeleo.

Ninapojihisi nikiwa nimesimama kwenye mstari, mara nyingi huhisi mchanganyiko na uvumilivu na usumbuvu kidogo. Kwa kawaida, ninahitaji, ninajaribu kuwa mvumilivu na kufikiria kwamba kila mtu anapaswa kupata huduma kwa usahihi. Hata hivyo, wakati mstari ni mrefu, mara nyingine kuhusu uchovu au hasira kidogo. Hili kukabiliana na hali hiyo napenda kutumia muda huo kusoma, kusikiliza muziki, kufikiria mambo muhimu ya siku. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya muda uende haraka zaidi. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari ni jaribio la uvumilivu na nidhamu na ni nafasi ya kujifunza jinsi ya kuthibiti hisia na kutumia muda wa busara.

Mimi napendelea mahali pakimya zaidi ya mahali pa kelele. Mahali tulivu hunisaidia kufikiri vizuri kusoma kwa umakini na kufanya kazi bila usumbufu. Napenda kusikia sauti za asili, upepo wa hewa safi au wimbo mpole. Kwani hunifanya nijisikie utulivu na amani ya moyo. Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia mahali pa kelele hasa ikiwa ni sherehe, michezo au shughuli za burudani. Hapo napata furaha na cheka na kushirikiana na wenzangu kwa shauku. Napendelea mahali pakimya kwa kazi na tafakari na napenda mahali pa kelele kwa furaha na burudani. Hii huniwezesha kuwa na mchanganyiko wa utulivu na msisimko katika maisha yangu.

Mimi ninaipenda sana timu yangu ya mpira wa miguu kwa sababu hunipa furaha, burudani na msisimko kila ninapotazama mechi zao. Kuishabikia timu yangu hunifanya nijisikie kama sehemu ya familia kubwa ya mashabiki wanaoshirikiana na wapenzi wa mchezo. Napenda mtindo wao wa kucheza, nidhamu ya wachezaji na jinsi wanavyopambana hadi dakika ya mwisho. Kila wanaposhinda hujawa na furaha na wanapopoteza hunifanya nijifunze uvumilivu na kuendelea kuwaunga mkono bila kukutana kukata tamaa. Kutazama mechi zao hunifanya nipumzike baada ya kazi au masomo na hunipa nafasi ya kushirikiana na marafiki zangu katika mjadala na shangwe za mpira. Timu yangu ya mpira wa mguu ni sehemu ya burudani yangu, furaha yangu na mapenzi yangu ya mchezo ya kandanda.

Baada ya siku ndevu ya kazi au masomo, napumuzika kwa kufanya mambo yanayonipa utulivu na furaha. Kwanza, hupenda kupumuzika kwa kukaa kwenye chumba tulivu, kusikiliza mziki mpole au kuangalia vipindi vyangu vipendavyo. Hii hunisaidia kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki, tukicheka, kuzungumza au kucheza michezo midogo. Kutembea kidogo au kufanya mazoezi pia kunanisaidia kuondoa uchovu wa mwili na kuimarisha afya yangu. Kwa ujumla, njia ninazo pumuzika baada ya siku ndevu ufanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye furaha na tayari kuanza siku mpya kwa matumaini na mutisha.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi, ya heshima na yenye kueleweka kirahisi. Napenda mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia za mtu kupitia uso na lugha ya mwili. Njia hii unisaidia kujenga uhusiano mzuri na kuwasiliana kwa ukaribu zaidi. Hata hivyo, pia hutumia simu ujumbe mfupi au mtandao ya kijamii pale inapo itajika. Hasa kama mtu yuko mbali, mawasiliano ya mtandaoni unirahisishia kuwasiliana kwa haraka na kushiriki taarifa za kwa hurahisi. Kwa ujumla napendelea kuwasiliana kwa njia inayojenga uelewano, heshima na ushirikiano mzuri kati yangu na watu ninao zungumza nao.

Mimi huwanza kupanga wiki yangu ya kazi kwa kuangalia majukumu yote muhimu ninayo paswa kuyafanya. Kila siku unaweka kazi za kipaumbele kwanza na zile zisizo za dharura kisha. Ili kuhakikisha muda wangu unatumika kwa ufanisi. Pia napanga muda wa mapumziko, shuguli za kiutulivu na muda wa kujifunza na au kuendeleza ujuzi. Hii husaidia kudumisha usawa kati ya kazi za maisha binafsi na za kuzuhia uchovu. Zaidi ya hayo, napenda kutumia kalenda au programu za kupanga ratiba ili kutambua musa wa kila kazi na kuepuka mzozo wa ratiba. Hii pia hunisaidia kufuatilia maendeleo yangu na kuhakikisha kila kitu kinamalizika kwa wakati. Kwa ujumla kupanga wiki yangu ya kazi kuna nisaidia kuwa mfanisi mwenye nidhamu na kujianda vizuri kwa changamoto za kila siku.

Wakati ninapo itaji msaada, kwanza napanga mawazo yangu na kujaribu kuelezea tatizo langu kwa uwazi. Kisha na watafuta watu walio wajua na ninao wategemea kama familia, marafiki au walimu ilikuwaelezea hali yangu na kuuliza ushauri au msaada. Pia napenda kutumia rasilimali nyingine kama vitabu, mtandao au zana za kiji digitali ambazo zinaweza kunisaidia kupata suluhisho. Hiu niwezesha kuwa na mwanga zaidi kuhusu tatiso na njia za kukabiliana nalo. Kwa ujumla, wakati ni napo itaji msaada na hakikishia kuwa sina aibu kuuliza na sikiliza ushauri uliopewa na kuchukua hatuwa zinazofa. Hiu ufanya ni jiamini, nipate suluhisho sahihi na kujifunza jinsi ya kushugulikia changamoto zinazofa nana siku za usoni.

Kuna ujuzi kadhaa ninahitaji kuimarisha ilikuwa bora zaidi katika maisha na kazi yangu. Kwanza, napenda kuimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano ili niweze kuelezea mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa wengine vyema. Hii hutusaidia kufanya kazi vizuri na kushirikiana kwa ufanisi na team. Pili, napenda kuimarisha ujuzi wangu wakidigitali na teknolojia mpya, hasaa programu na hazana za kompyuta ili kuboresha ufanisi wangu wakuwa tayari kwa changamoto za kisasa. Zaidi ya hayo, napenda kuimarisha ujuzi wangu wa kupanga muda na kusimamia kazi ili kuhakikisha kila kitu kinanimalizika kwa wakati na kwa ubora. Kwa ujumla, kuimarisha ujuzi huu unanisaidia kuwa mfanisi zaidi mwenye uwezo mkubwa na mwenye mwanga wakushugulikia changamoto mbalimbali za maisha na kazi.

Naam, nimeshawai kununua tikiti za tukio, kama vile michezo, tamasha au hafla za brudani. Napenda kununua tikiti mapema ili kuhakikisha sita kosa nafasi na pia kupata bei nzuri zaidi. Kununua tikiti kunanisaidia kupanga ratiba yangu vizuri na kujiandaa na kwa hafla hiyo kikamilifu. Pia, kununua tikiti hufanya nijisikie msisimuko na furaha kabla ya tukio kwani napanga mambo muhimu kama usafiri, chakula na muda wa kufika. Hii hufanya uzoefu wangu kuwa wa furaha zaidi na usio kuwa na msongo wa mawazo. Kwa ujumla, kununua tikiti za tukio ni sehemu ya furaha na maandalizi yangu na kunanisaidia kufurahia hafla kwa amani ya akili na msisimuko wa kweli.

Mimi napenda sana kunywa kinywaji cha paridi kinacho nipa furaha na kunyanyua mwili. Hasa wakati wajua kali au baada ya mazoezi. Kinywaji changu cha baridi kinacho kipenda ni kama juisi ya matunda safi, soda baridi au smoothie yenyelatha tamu. Napenda jinsi kinywaji hiki kinavyo nifanya nijisikie safi na kupunguza kiu. Pia kunywa kinywaji baridi kina nisaidia kupumzika kidogo na kufraia muda wangu wastare, pengine nikicheka au kuzungumuza na familia na marafiki. Kwa ujumla kinywaji cha baridi ninacho kipenda nikile kinacho nipafuraha, utulivu na nguvu kidogo. Huku nikifraia latha yake na baridi inayo nipatia.

Nimepokea zawadi nyingi nzuri, lakini zile zinazo nipa furaha kubwa ni zile zinazo thibitisha kuwa mtu alifikiria kuhusu mimi kwa makini. Kwa mfano, zawadi kama vitabu, vifaa, vya mziki au mavazi ya mtindo ufanya nijisikie kudhaminiwa na furaha. Zaidi ya hayo, zawadi zenye dhamani ya kihisia kama barua za mpongezi, picha au zawadi zilizoundwa kwa mkono ufanya kumbukumbu kuwa ya kipeke. Hizi huniwazia, furaha na kunifanya nihisi uhusiano wakaribu na mtu alietoa zawadi. Zawadi nzuri siyo tu ile yenye gharama kubwa, bali ile inayo onyesha upendo mawazo na heshima na ufanya nijisikie furaha na shukran.

Naam, napenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Napenda vyakula vilivyopikwa, vizuri, vyenye viungo, vya kutosha na harufu nzuri. Kwa sababu hunipa hamu ya kula na kunifanya nifurahie kila mno. Kwa ujumla, chakula kitamu ni sehemu muhimu ya furaha yangu ya kila siku na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kuridhika.

Kwa kawaida, mimi hulala takriban masaa saba hadi nane kwa siku. Ingawa kuna siku, ninapo lala kidogo zaidi au zaidi kulingana na shughuli zangu za siku. Inalenga kulala vya kutosha kwa sababu usingizi mzuri ni muhimu kwa afi yangu ni shati na uwezo wakushugulikia mambo ya siku. Wakati nina amka vizuri baada ya usingizi wakutosha, ninahisi, nikiwa makini zaidi, ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi na hali yangu ya akili ni nzuri. Pia usingizi mzuri husaidia mwili wangu kufanya kazi vizuri, kuimarisha kumbukumbu na kuthibidhi msongo wa mawazo. Kwa hivyo, najaribu kueka ratiba dhabiti ya kulala ili kuhakikisha kila siku na ninapata muda wakutosha wakupumzika.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hulenga kupumzika kidogo ili kuondoa uchovu wa akili na mwili. Mara nyingi napumzika kwa kukunywa kikombe cha chai au kahawa, kuzungumza na wenzangu au kutembea kidogo ili kupunguza mkazo wa kukaa muda mrefu. Wakati mwingine huchukua dakika chache kusikiliza mziki au kufanya mazoezi madogo ya kunyoosha mwili, hii husaidia kuimarisha umakini na kuongeza nishati wakati wa kuendelea na kazi. Pia napenda kutumia muda huu kufikiria au kupanga hatua zangu zinazofwata kazini ili nikimaliza mapumziko niwe tayari kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa ujumla mapumziko ni muhimu sana kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora na bila uchovu mkubwa.

Mimi hufuata televisheni kwa umakini, lakini mara nyingi hupendelea kufuata miherehere, filamu za elimu na vipindi vinavyongeza uelewa wangu wa dunia. Mfereji wangu wa TV ni ule unaotoa habari za kweli, vipindi vya utamaduni na michezo ya burudani yenye maadili mema. Hupenda pia kuona vipindi vya sayansi na historia kwa sababu husaidia kuongeza maarifa yangu na kunipa mawazo mapya. Kwa upande mwingine, pia napenda vipindi vinavyo saidia kupumzika na kuchekesha, hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa ujumla, ninaelekeza wakati wangu kwenye vipindi vinavyo nifaa kiakili na kihisia, badala ya kutumia muda mwingi kwenye burudani zisizo na tija.

Mimi napendelea mwanga wa kati zaidi kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hutoa mazingira tulivu na yasiyokuwa ya shinikizo kwa macho. Jambo linalosaidia kukaa makini na kufanya kazi kwa urahisi. Wakati wa kusoma au kufanya kazi za kompyuta, mwanga wa kati husaidia kupunguza uchovu na wa macho na kuzuia kizunguzungu au kichevuchevu, ambacho mwanga mkali unaweza kusababisha. Pia mwanga wa kati hutoa hali nzuri ya kupumzika hasa wakati wa mapumziko au wakati wa kufikiria. Kwa ujumla ni mwanga unaokidhi mahitaji yangu ya kuona vizuri huku ukitoa hisia ya utulivu na faraja.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali ambapo nilianza kuelewa maisha kwa namna ya kipekee. Ni mji mdogo wenye utulivu na watu wenye moyo wakusaidiana. Nilikuwa ni kichunguza mitaa yake na kushuhudia tamaduni za kale zinazo ishi katika maisha ya kila siku. Kila kona ya mji huo ina hadithi yake. Kutoka kwenye shule zetu za awali, masuko yenye kelele za watu na harufu za vyakula, hadithi adi mito na milima iliyo karibu. Ambayo mara kwa mara zote ilinipa nafasi ya kucheza na kuota ndoto. Wakati wa sherehe za kienyeji, mji wangu ulikua ukiangaza kwa rangi na furaha, ukiunganisha jamii katika mziki, ngoma na vichekesho. Hadithi ya mji wangu wakuzaliwa ni ya mshikamano wa watu, maisha ya kawaida yanayo changamana na tamaduni, na ndoto za watoto kama mimi kuota na kujua zaidi juu ya dunia. Kwa kweli, mji huo unanafasi kubwa moyoni mwangu kwa sababu ndiyo ulianzia safari yangu ya maisha na ndoto zangu za badaye.

Mimi hupata habari kutoka vianzo mbalimbali ili kuhakikisha ninaelewa yanayotokea duniani kwa usahihi. Kwanza, napenda kusoma magazeti na tovuti za habari zinazotambulika ambazo zinatoa taarifa za haraka na za kweli. Pia napata habari kupitia mitandao ya kijamii, lakini kila mara nakagua vyanzo hivyo ili kuthibitisha ukweli wa taarifa. Wakati mwingine, hupata habari pia kupitia redio, televisheni au majadiliano na watu wa karibu wanaojua matukio ya eneo lao. Njia zote, hizi husaidia kunipa taswira kamili yanayotokea kuondoa utata na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Kwa ujumla, ni muhimu kununua habari kutoka vianzo vya kuaminika badala ya kumeza kila taarifa bila kuchunguza ukweli wake.

Naam, napendelea kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi cha lazima, kutuoa fursa ya kuwasiliana na familia marafiki na watu wenye masilahi sawa nami. Pia, ni njia nzuri ya kupata habari, kujifunza mambo mapya na kushiriki mawazo au ubunifu wangu. Hata hivyo, najaribu kutumia mitandao hii kwa uiano ili kutoathirika na taarifa zisizo sahihi au kupoteza muda mwingi. Napendelea pia kuzingatia muda na madhara ya kutumia mitandao ya kijami. Kwa hivyo, mara nyingi nakuwa na ratiba ya kuangalia tukile ninachokifaa au kunisaidia kiakili na kihisia. Kwa ujumla mitandao ya kijami ni chombo kizuri kama inavyotumika kwa busara.

Mimi hupata video mtandaoni kutoka kwenye majukua mbalimbali ambayo yanatoa burudani, elimu au habari. Kwa mfano, napenda kutumia YouTube kwa sababu kuna video za aina zote kutoka za elimu. Mziki mchezo hadi vilogu za maisha ya kila siku. Pia, napata video kupitia mitandao ya kijamii kama TikTok au Instagram hasa zile zinazo fundisha au kutoa mawazo mapya. Wakati wakuchagua video, mimi huzingatia kama inadhamani ya elimu au inafaha kwa wakati wangu, badala ya kutumia muda kwenye video zisizo na tija. Kwa njia hii, naweza kufurahia burudani huku nikijifunza au kupata habari mpya.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni kukosa heshima na kutowajali wengine. Inanichukiza kuona mtu akimudharau mwenzake, akizungumuza vibaya, au akiwadharau wale walio chini yake kimaisha. Pia sipendi tabia ya kusema uongo au kufanya mambo kwa hila ili kunufaisha mtu binafsi bila kujali madhara kwa wengine. Watu wa sio zingatia muda na ahadi zao pia unikera. Kwa sababu uonyesha kutowajali wengine. Kwa ujumlatabia hizi huleta migogoro, upunguza mshikamano katika jamii na kuaribu uaminifu kati ya watu. Napendelea watu wenye maadili mema, heshima na uaminifu katika maisha ya kila siku.

Naam, nimewahi kutembelea ziwa na mtu. Na ilikuwa ni safari yenye kumbukumbu nzuri sana. Nilifuraiya kuona maji ya kitiririka kwa utulivu na kusikia sauti ya mawimbi ikigonga ufukwe. Mazingira yalikuwa tulivu na yenye hewa safi, jambo lililo nipa nafasi ya kupumzika na kutafakari. Niliona watu wakivua samaki, watoto wakicheza kukaribu na maji na wengine wakifurahi ya mandhari nzuri kwa kupiga picha. Kutembelea ziwa au mto kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha uzuri wa mazingira ya asili. Kwa kweli, nisehemu ambazo hupendeza sana kutembelea na kufurahia ya maumbile.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Kwanza, huitumia kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii. Pia huitumia kupata habari, kusoma makala na kutazama video za elimu au burudani. Mara nyingi pia huitumia kwa kazi au masomo kama kutumia barua pepe, kufanya utafiti mdogo mtandaoni au kuhifadhi kumbu kumbu muhimu. Kwa jumla, simu yangu ni chombo muhimu kinacho nisaidia kuwasiliana, kujifunza na kupanga maisha yangu ya kila siku kwa urahisi.

Mimi napenda mwandishi wa vitabu wanaoandika hadithi zenye mafunzo na zinazochochea mawazo. Napenda waandishi wanaoeleza maisha kwa uhalisia na kuonyesha changamoto pamoja na matumaini ya binadamu. Vitabu vyao hunisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi na kunipa motisha ya kufanya bidii katika maisha. Pia napenda waandishi wanaotumia lugha rahisi lakini yenye nguvu ya kugusa hisia za msomaji. Kupitia kazi zao, hujifunza madili, uvumilivu na umuhimu wa kuamini ndoto zangu. Kwa ujumla, mwandishi ninayempenda ni yule anayenifanya nifikirie zaidi kuhusu maisha na kunitia moyo kuwa mtu bora.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni jiografia kwa sababu linafanya niweze kuelewa dunia tunayoishi mabadiliko ya mazingira na jinsi binadamu na maumbile yanavyo dha adhiriana. Napenda pia sayansi ya maisha baoloji kwa mabano kwa sababu hufundisha jinsi viumbe hai vinavyofa fanya kazi na jinsi mwili wa binadamu unavyojengwa. Somo la sayansi linanifundisha kufikiria kwa maantiki, kuchambua tatizo na kutafuta suluhisho. Kwa ujumla, napenda somo la sayansi yanayoongeza maarifa yangu juu ya sayari, viumbe na mazingira na kunipea uelewa wa kina na wa dunia na maisha.